Kwa siku mimi huchaji simu yangu mara moja naitumia siku mzima bila kuzima ikifika jioni ndio naichaji tena naiweka kwa moto adi masaa mawili matatu inakua imejaa tena naanza kuitumia. Kwa maramoja kwa siku maramoja kwa siku sijawahi pitisha maramoja kwa siku. Nikipitisha maramoja kwa siku inamanisha natumia kifachangu vibaa na sifai kutumia kifaa vibaya.

Shuleni mimi napenda somo la historia ambayo inanifunza kuhusu historia yetu. Kuhusu jinsi na ambavyo nchi yetu ya Kenya ilipata mashujaa wengi ambao wanasaidia kupata independence. Wanaokusaidia kwa namna zote zile kujenga inchi yetu. Wale ambao waanzilishi wetu wa kwanza wa nchi.